Kila asubuhi ninapo amka jambo la kwanza huwa kuingia bafuni kuoga. Nikisha oga nasikia ni kama mwili wangu umepata nguvu kisha natayarisha staftahi, napika chai na mkate mkate huo pia naula sa zingine na mayai. Nikisha fanya hivyo natayarisha vitabu vyangu natayarisha begi langu naenda kazini kuendelea na kazi.

Naam, naam, napenda sana kuzungumza kuhusu siasa, maanake siasa ndio sisi. Siasa ndio nani anayekuongoza, usipo zungumuza kuhusu siasa, mtu mwingina atakuongoza na utasikia vibaya. Kwa hiyo mimi nadhani, kila mtu anafaa kuchangia katika siasa, ili aweze kwenda kupiga kura akiwa na ujuzi ama akielewa wale ambao wanagombea viti.

Naam, ninapenda sana kujifunza historia, hasa historia, kuhusu nchi yangu, kuhusu jinsi mashujaa walio pigania, kupata uhuru wa nchi yangu ya Kenya. Mimi napenda sana historia pia, historia za mashujaa walio pigana kitambo kama vile shujaa Aliongo, kuna yule shujaa wakijaluo anaitwa Luanda Magere, kuna shujaa wakifaransa anaitwa Napoleon. Mimi napenda sana kujifunza historia.

Naam, ninapenda sana kujaribu vyakula vipya kama vile kula vyakula vya kichina, vyakula vya kifaransa. Mimi napenda sana vyakula vipya na nigependa sana kuvijaribu. Kwa muda mrefu ili niwe shupavu niwe hodari napenda sana vyakula vipya na nadhani nikila vyakula vipya nitaweza kuelewa watu mbalimbali hapa duniani na nitaweza kutangamana nao na kuongea zaidi.

Naam, mimi utumia teknolojia ya sauti kama vile kuongea kwenye mikrofoni, napenda sana kutumia vipaza sauti, vipaza sauti ukiongea pale sokoni unapata kusikika zaidi na watu ambao hata wako mbali, napenda sana teknolojia ya sauti, hasa kipaza sauti.

Naam mimi ninavaa saa, nina saa nyingi sana hapa nyumbani pangu, nina saa ya kuvaa nikiwa saa moja ni ya rangi ya dhahabu, kuna saa ya pili ni ya rangi ya fedha kuna saa ya tatu ni nyeusi, kuna hata saa nyeupe, wakati ninavaa nguo nyeupe mimi ninavaa saa nyeupe, wakati ninavaa nguo nyeusi, ninavaa saa nyeusi. Mimi napenda sana kuvaa sana, ninavaa saa kila siku maisha ni mwangu.

Mimi hukaa hadi usiku wa manane, mimi napenda kufanya kazi usiku wakati ambapo watu wamelala, mimi hufanya kazi kwa bidii sana, na mimi hujituma sana usiku wa manane, mimi hufurahia sana kufanya kazi usiku, napenda sana kukaa hadi usiku wa manane, mida ya kama saa tisa saa kumi, ndipo ninapoenda kulala wakati ambapo nahisi, kwamba nimefanya kazi ya kutosha na nimeweza kuunda pesa za kutosha.

Mimi hukamilisha kazi kwa wakati hasa kwa kutumia mpangilio. Ukiwa na mpangilio na utaratibu, nahakikisha ya kwamba zile kazi zinazohitajika haraka ndizo ninazo zifanya na zile zinazo hitajika mwisho mwisho nazifanya mwisho. Kwa kufanya kazi za dharura mwanzo, unahakikisha ya kwamba kazi zote zinakamilishwa kwa wakati na kila mtu anafurahia kazi yako.

Mimi hutumia muda wangu wa bure kuimba, napenda sana kuimba nyimbo mbali mbali na kusikiliza muziki. Kwa hivyo nikiwa na muda wa bure, mimi naenda natulia chini ya mti na kuwasha simu yangu na naanza kusikiliza nyimbo. Na naimba nyimbo hizo hadi nasikia roho yangu inatulia na napata mapumziko vizuri.

Kitu kinachofanya nifurahi zaidi ni mafanikio. Ninapofanikiwa kufanya jambo, mimi ufurahi sana na mimi usherehekea pamoja na jamaa zangu na marafiki. Au napo kazana kufanya jambo alafu liwe gumu, lakini mwishowe uje utoboe, basi mimi huwa na furahi sana.

Mimi ulala kwa masaa kama manane kila siku, ua na lala mida ya sa nne usiku na naamuka kama saa kumi na mbili. Masaa manane huwa nimetosheka kulala, nimepumzika nahisi mwili umepata afweni na nimepata nguvu zaidi. Wa kulala masa manane pia naakikisha ya kwamba mwili wangu unaeza kurujesha nguvu tele.

Kabla ya kulala usiku, mimi huwa napiga sala yangu ya mwisho, kisha piga sala, nahakikisha ya kwamba niko salama, kisha nakunywa maji, nakula chajio, naenda naoga, nikisha oga na jipanguza vizuri, kisha naingia kitandani kulala.

Naam, mimi ninapenda upepo sana, maana upepo unapopiga, unaweza kupata ile mpigo mzuri ambao si wa kiteknolojia. Upepo mwanana ukikupiga pia, haujihisi kama unataka kutapika, ama unataka kukohoa, lakini AC inapokupiga, unaweza jihisi wataka kukohoa wakati mwingine, halafu upepo wake si ule wa kawaida.

Kifaa cha kiteknolojia ambacho siwezi kuhishi pasipo ni simu. Mimi utumia simu kupiga, kuongea na watu na kuzungumza na watu, kupanga biyashara zangu. Kwa hivyo wakati huu bila simu, sidhani naeza kufanya mambo mengi. Kwa hivyo kifaa cha kiteknolojia ambacho siwezi kuhishi bila kwa sasa ni simu.

Chumba ninachokipenda zaidi ni chumba changu cha kulala. Chumba changu cha kulala kina kitanda, kina kabati. Nimeweka hadi televisheni kwenye chumba cha kulala. Wakati mwingine ni napojihisi mchovu sana mimi huwasha tu televisheni na naweka nyimbo za kunifanya nilale, polepole usingizi mwanana unanishika. Ninapo amka na nataka tu kuona filamu. Mimi hubonyeza tu filamu hiyo na naanza kuona.

Mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine kupitia, kusoma, mtandaoni, saa zingine pia naeza kuposti jambo fulani kwenye Facebook au penye X alafu watu watanijibu, watanieleza wanavyofikiria. Na hivyo ndivyo ninaeza kupata maoni kutoka kwa wengine.

Naam napenda sana kucheza na watoto, napocheza na watoto, watoto wanafraia, na we mwenyewe pia unafurai, watoto sana sana hawajui mambo mengi na hawana roho chafu, kwa hiyo ukicheza nao unapata pia kujifunza kuwa mtulivu na kuwa na roho safi.

Mimi huweka picha zangu mtandaoni bila kuogopa. Mimi huwa naposti kwenye mtandao sehemu ya Instagram. Mimi huwa naposti picha hizo. Na, nafurahia sana nikiposti picha na nisikie watu wakijibu, wakisema mambo wanayofikiria. Nafurahia sana kuposti picha zangu mtandaoni.

Jambo ninalopenda zaidi kuhusu shirika langu ni kwamba huwali nasaidia watu maskini, watu wasiojiweza. Shirika langu linaitwa Amsha Afrika, huwalinasaidia watu wasiojiweza, linawawezesha kufanya mambo tofauti tofauti, hadikila mtu anafurahi na kujihisi vizuri.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya chakula kikipikwa. Chakula kikipikwa mimi husikia vizuri, mimi ujihisi vizuri na mimi hufurahia harufu hiyo. Mara nyingi chakula kikipikwa na hujala unahisi njaa zaidi. Kwa hivyo mimi napenda sana harufu ya chakula kinakichopikwa.

Chakula ninachopenda zaidi ni chakula cha wali. Mimi napenda wali maanake ukikula wali hushibi sana. Unaweza kuendelea na shughuli zako, unaeza kutembea kwa muda mrefu na hakuna mtu atakusumbua. Hata ukila wali usiku, bado unaweza lala vizuri. Lakini ukila chakula kizito kama ugali, huenda utashindwa kulala. Kwa hivyo mimi napenda sana kula wali.

Uzoefu wa kazi umenifundisha zaidi ni ule wa kuchomelea. Mimi nimejifunza kuchomelea na hadi nikabobea, nikafunza hata watu ambao wamekuja juzi juzi, siku hizi mimi ndiye ninawafunza watu kuchomelea na watu wanafurahia sana. Mimi naweza sema uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni ule wa kuchomelea.